Wikendi yangu kwa kawaida uwa ya mapumziko na burudani. Jumamosi napenda kutembea, kutumia muda na familia au marafiki na kuangalia filamu au kusoma kitabu huku jumapili ni kipumzika na kuandaa wiki ijayo. Mara nyingine pia napenda kujaribu mapishi mapya jikoni. Pia napenda kusikiriza muziki ni kipumzika.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha na kupanga nguo. Inachukua muda mwingi hasa wakati kuna nguo nyingi zilizo kusanywa kwa wiki nzima. Pia kuosha nguo si rahisi kila wakati kwa sababu inahitaji nguvu kidogo. Kisha kunatakiwa kukausha, kulipia na kupanga kila kitu vizuri. Mara nyingine hugusa sana au kukauka vibaya na kufanya kazi hii kuwa ya kuchosha.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza, kuwapa maneno ya kutia moyo na kuwapongeza wanapofanya kazi nzuri. Pia napenda kushirikiana nao na kuwasaidia pale inapohitajika. Zaidi ya hayo hujaribu kuonyesha mtazamo chanya ili kuhamasisha wafanye kazi kwa moyo mmoja. Pia uwahimiza kushirikiana na kuaminiana ili tufike malengo yetu kwa pamoja.

Tabia ya watu inayonichukiza ni kukosa heshima na kutokuwa waaminifu. Inanichukiza kuona mtu akimdharau mwenzake au kusema uongo bila kujali adhari zake. Pia inanichukiza watu wasiojali muda wa wengine au kuchukulia kila kitu kwa mzaa hata pale panapo hitaji uwajibikaji. Tabia hizi huathiri uhusiano na kuleta hali ya kutuoaminiana.

Lugha ningependa kujifunza ni kichina kwa sababu ni lugha inayotumiwa sana duniani na ina umuhimu mkubwa katika biashara na mawasiliano ya kimataifa. Kujifunza kichina kunanipa nafasi ya kuelewa tamaduni tofauti, kuwasiliana na watu wengi zaidi na kufungua fursa mpya za erlimu na kazi. Pia inanivutia kwa sababu ni lugha yenye changamoto na kunipa motisha ya kujifunza kitu kipya.

Wakati wa msongo wakazi, hujaribu kutulia kwanza kwa kufuta pumzindifu na kupanga upie mawazo yangu. Pia napenda kuchukua mapumziko mafupi kutembea kidogo hau kusikiliza mziki ili kupunguza mawazo. Baada ya hapo, hujipanga upia kwa kueka vipa umele na kushugulikia kazi moja baada ya nyingine. Pia hujaribu kuomba msaada hau ushauri pale inapo hitajika ili kupunguza mzigo wakazi.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na kushirikiana na familia, marafiki hau wenzangu kazini. Pia huitumia kufuatilia habari na taarifa mbali mbali mtandaoni, kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu na kuburudika pamoja na kupanga ratuba zangu, kuandika kumbu kumbu na kueka vikumbusho vya kazi na mikutano.

Nandaa ripoti za kazi kwanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa vyanzo mbali mbali. Kisha hupanga taarifa hizo kwa utaratibu unaoeleweka kuandika kwa lugha wazi na fupi na kuangalia kama kila kitu kiko sahihi. Mwisho hupitia ripoti hiyo tena kuhakikisha haijakosea kabla ya kuwasilisha kwa walengwa au kwa meneja.

Napenda sanaa ya picha, michoro, mitindo ya kisasa na kazi za kale kwani huniwezesha kueleza hisia zangu na kuonyesha ubunifu wangu. Pia napenda kuona sanaa ya uchoraji na sanaa ya kisasa kama michoro ya dijiti na usanifu wa ndani kwani huniwezesha kupata mtazamo mpya na kuhamasika.

Utaratibu wangu wakahawa ni kitu ninacho kipenda sana na siwezi kukiacha. Kila asubuhi, mara nyingi napima kahawa yangu nyepesi kidogo au ya kawaida kulingana na siku, kisha huwandaa kikombe changu. Napenda kuyiona ikikata moto na mara nyingi huongeza maziwa kidogo au sukari kulingana na ladha ni nayo ipenda siku hiyo.

Ndio, napenda kucheza ngoma sana. Kunichezesha nijisikie uhuru na kuondoa msongo wa mawazo, huku nikiburudika na kufurahia muziki. Pia napenda kucheza ngoma pamoja na marafiki au familia kwani kunanifanya nijisikie karibu na watu au kuimarisha furaha ya pamoja. Kwa kweli ngoma ni njia nzuri ya kujieleza, kuonyesha hisia zangu na kupata nishati chanya kwa siku nzima.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hupenda kugundua ladha tofauti, kuonja mchanganyiko wa harufu na rangi na kuona jinsi watu wengine wanavyo pika au kuandaa vyakula vyao. Pia napenda kujaribu vyakula kutoka tamaduni mbali mbali kwani kuna nifungulia milango ya mafunzo mapya na burudani. Kuonja vyakula vipya pia hunifanya nijisikie shauku na furaha.

Kwa kawaida, mimi huosha nguo maramoja au mbili kwa wiki, kulingana na nguo na shughuli zangu za kila siku, napanga nguo kulingana na rangi na aina kisha kuosha kwa makini ili ziwe safi na zisiharibu. Baada ya hapo nazikausha vizuri kukunja au kupandikiza kwenye rafu ili nguo ziwe tayari kutumia wakati wowote.

Ndio, nimewahi kuona bahari. Ni sehemu nzuri yenye upepo safi, mawimbi yanayopiga pwani, na rangi za samawati na kijani zinazo changanyika. Kuona bahari kuna nifanya nijisikia utulivu, furaha na heshima kwa uzuri wa asili. Pia napenda kutembea pwani kuangalia mawimbi na kusikiliza sauti za maji ikichuruzika kwenye muani.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni ngugi itiongo. Napenda jinsi anavyoweza kuelezea hadithi kwa maneno rahisi lakini yenye nguvu, kueleza hisia za wahusika na kuwasilisha ujumbe muhimu kupitia hadithi zake. Vitabu vyake hunipa motisha borudani na mara nyingine kunifundisha mambo mapia kuhusu maisha na tamaduni mbali mbali.

Ninafuata Citizen TV mara nyingi kwa sababu ni mfereji unayonipa mchanganyiko wa habari na burudani. Napenda kuangalia vipindi vya habari vinavyo nifahamisha kuhusu matukio ya sasa nchini na duniani. Pia vipindi vya michezo, talanta na filamu vinavyonifanya nijiburudishe. Pia napenda vipindi vya elimu na mazungumzo ya jamii vinavyo nipa maarifa mapya na mtazamo tofauti.